Ndiyo napenda kupiga gitaa napenda kwa sababu ni chombo kinachotoa sauti mzuri na ni rahisi kubeba wakati wa mapumziko napenda kujifunza nyimbo mpya na kucheza muziki pamoja na marafiki.

Pia ya zamani ninayoona ni bora kuliko ya kisasa ni kuwasiliana ana kwa ana ingawa simu ni mitandao ya kijamii hurahisisha mawasiliano kuzungumza ana kwa ana hujenga uhusiano wa karibu zaidi pia unaweka kuelewa vizuri hisia na mawazo ya mtu mwingine.

Eneo letu hubadilika kulingana na msimu wakati wa mvua mazingira huwa ya kijani mimea hukua vizuri na mashamba huwa na mazao mengi wakati wa kiangazi hali huwa kavu nyasi hukauka na baadhi ya mito au vyanzo vya maji hupungua.

Kupeleka pesa nyumbani ni jambo muhimu hasa kwa mtu anayefanya kazi au kusoma mbali na familia yake mara nyingi mimi hutumia mpesa kutuma pesa kwa wazazi au ndugu kwa ajili ya chakula ada matibabu na mahitaji mengine.

Wakati wangu wa bure napenda kusikiliza muziki, kutazama filamu na kucheza michezo, pia hutumia muda huo kuzungumza na marafiki na familia au kwenda matembezeni. Wakati mwingine najifunza jambo jipya mtandaoni ili kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa.

Kabla ya kulala napenda kuoga au kunawa kisha naanda vitu nitakavyo vihitaji siku inayofuata wakati mwingine nasikiliza muziki wa utulivu au kuzungumza kidogo na familia pia naweka simu pembeni kwa muda ili akili itulie.

Ili intaneti nzuri ifike maeneo ya mashambani mambo kadhaa yanahitajika kama kujenga minara zaidi ya mawasiliano katika maeneo ya vijijini kupanua nyaya za fiber optic na miundo mbinu mingine ya interneti umeme wa uhakika kwa sababu minara na vifaa vya mtandao vinaitaji nishati.

Jambo jipya nigependa kujifunza ni programu za kompyuta na kutumia AI. Ningependa kujua jinsi ya kutengeneza programu na kutumia AI kutatua matatizo mbali mbali ninaaminia ujuzi huo utanisaidia katika masomo, kazi na biashara na pia utanipa fursa zaidi za siku zijazo kwa hivyo.

Mahali nilipo sikia tu na ningependa sana kukitembelea ni masai mara. Nimesikia kuwa kuna wanyama wengi wa porini na mandhari nzuri sana ningependa kuenda huko kuona simba tembo twiga na wanyama wengine katika mazingira yao ya asili pia ningependa kupigia picha na kujifunza zaidi kuhusu utamaduni wa jamii ya maasai.

Mtu anaeza jifunza ufundi kwa kumpata fundi mwenye uzoefu na kumsaidia katika kazi zake za kila siku kwanza mtu aangalie jinsi anavyo fanya kazi na kutumia vifaa mbali mbali kisha huwanza kufanya kazi rahisi chini ya uangalizi wake.

Ninalala sehemu nyingine kwanza mimi huangalia usalama na usafi wa mahali hapo huangalia kama kitanda na mashuka ni safi, milango na madirisha vimefungwa vizuri na kama mazingira ni tulivu pia naweka vitu vyangu muhimu mahali salama kabla ya kulala.

Mshaui kijana anayeanza kuweka akiba aanze kidogo lakini awe na nidhamu. Aweke kiasi fulani anapopata pesa ata kama ni kidogo na ajiepushe na matumizi yasia ya lazima pia ni vizuri kuweka lengo malumu la akiba kama vile ada biashara au kununua kitu muhimu.

Biashara ya kuuza airtime na huduma za simu mtaani ni biashara inayosaidia watu kupata huduma za mawasiliano kwa urahisi mfanyabiashara huuza voucher na wakati mwingine hutoa huduma kama kuweka au kutoa pesa kupitia huduma za simu.

Katika eneo letu kuna makabila mbali mbali wanaoishi pamoja kila kabila lina luga mila na desturi zake lakini watu huishi kwa amani na kushirikiana katika shugli za kila siku. Tunaheshimu tofauti za kila mmoja na mara nyingi tunatumia kiswahili ili kuwasiliana.

Paneli za sola hutumia mwanga wa jua kuzalisha umeme huwekwa sehemu yenye mwanga mwingi wa jua kama juu ya paa la nyumba umeme unaozalishwa unaeza kutumika kuwasha taa kuchaji simu na kuendesha vifaa mbali mbali vya nyumbani. Paeili za sola ni muhimu hasa maeneo ambayo hayana umeme wa uhakika.

Zamani watu walisherehekea kwa kukusanyika pamoja, kuimba, kucheza ngoma za jadi na kula chakula cha pamoja sherehe nyingi zilihusisha familia na jamii nzima siku hizi bado watu hukusanyika na kula pamoja lakini sherehe zimeongezewa mambo ya kisasa kama muziki wa dj wasanii kupiga picha na kutumia mitandao ya kijamii

Ndio ninafikiri watu wanapaswa kufundishwa jinsi ya kutumia na kusimamia pesa shuleni wanafunzi wanaweza kujifunza kuweka akiba kupanga bajeti kutofanya matumizi yasio ya lazima na kuelewa umuhimu wa kuwekeza ujuzi huu huwasaidia kuwa na nidhamu ya kifedha na kufanya maamuzi mazuri wanapokuwa watu wazima.

Jukumu ninalo penda zaidi kazini ni kusaidia watu na kutatua matatizo napenda kazi zinazo nipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu kushirikiana na wengine kuona matokeo mazuri ya juhudi zangu pia hufurahia kujifunza mambo mapya na kuboresha utendaji wangu kila siku kwa hiyo.

Kwa maoni yangu mitandao ya kijamii ina faida na hasira inasaidia watu kuwasiliana kupata habari kujifunza na kukuza biashara hata hivyo inaeza kupoteza muda na kusambaza taarifa zisizo za kweli.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu tunapenda kucheza mpira wa miguu kuzungumza na kufanya michezo mingine ya kufurahisha wakati mwingine pia tunacheza na ndugu zangu ninapo kuwa nyumbani hii hunisaidia kufurahia muda wangu na kujenga uhusiano mzuri na wengine.

Nyumba yangu ni ya ukubwa na wastani, inavyumba vitatu, pamoja na sebule, njiko la bafu, ni nyumba inayotosha mahitaji ya familia na ni rahisi kuitunza na kufanya iwe safi.